Mimi hupenda kusherehekea na marafiki zangu. Kila mara, mimi huchukua ama hutenga muda wangu kuenda na marafiki zangu kwa eneo. Kwenye burudani, tujivinjari, tukule, tunywe. Na hata tukipiga mastori, tukishabikia mpira na mambo mengine mengi.